Mchezaji bora wa mpira wa kikapu anaitwa Lebron James. Ninampenda mchezaji huyu kwa sababu ya umarufu wake na uharaka wake katika kucheza mchezo huo. Mchezo wa ajabu niliomwona kuchizwa kwa mchuzo wa finali za ligi ya NBA. Mchuzi nina umwana ikiwa nao ni anu mchuzo kuchiza kwa haraka na anu umarufu huo. Kukimbia na kuepa wanatimu wengine. Katika aki anapocheza uwanjani. Ninahisi furaha ninapoona.

Ili kuongeza uzalishaji wangu mimi huu panga muda kwa kutumia ratiba ya kila siku. Na kupanga muda wangu mimi pia hupanga muda wa kwa kutambua wakati ambao ninajisikia kuwa na nguvu zaidi kwa kazi ngumu. Mimi pia huu hakikisha mazingira ya kufanya kazi yanafaa kama ukimya wa mangaza mzuri na kuwa na vifaa vyote vinavyohitajika katika kazi. Mimi pia hujenga rutini kwa kuwa na kawaida ya kila siku husaidia ukurasia mchakato wa kufanya gazi. Mimi pia hufanya mazoezi ya mwili ili kusaidia kuongeza nguvu na uwezo kufikiri. Hivyo hunisaidia kujumuisha mazoezi katika ratiba yangu.